Unafanya nini wakati unahitaji msaadi. Musahada kazini wakati nina hitaji msaada kazini mihu chukua mikopo kwa simu au nina wangeleesha familia kuweza kunisaidia kukupata kitu kazini.

Je, umewahi kufanya yoga. Hapana mie sijawahi kufanya yoga. Lakini nasikia yoga ni mzuri sana. Kwa afya ya binadamu hutuliza misuli na pia hufanya mtu akuwe na misuli.

Unapenda kununuwa vitu wapi mimi hupenda kununua vitu katika supermarket au kuzinunuwa kupitia mitamba za kitarakishi huwa inanisaidia na pia ni rahisi kuitisha na simu.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamka. Ninapo amka mie hunawa uso kwenye maji baridi. Na kutengeneza chai yangu. Kabla chai yangu kuiva mimi huenda kuoga kwa maji moto na kukula kinywaji changu cha asubuhi. Mi hupenda kula mkate kwa chai, mkate kwa chai naipenda kula kila asubuhi nikiamka.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Mie huweka alamu au kitu cha kunikumbusha ninapostahili kufanya kazi. Kwa mfano nina mteja ninafaa nishughulikie saa nne kasorobo. Basi nitaweka alamu yangu. Itaweza kunikumbusha saa tano kasorobo ilikuwa inafaa ninashughulikia mtu fulani.

Unapenda kufanya kazi pekee yako au na wengine, mimi kibinafsi napenda kufanya kazi pekee yangu. Hunituliza mafikira na pia, sina mengi ya kujieleza kwa wafanyi kazi wangu.

Jee, unatumia mitandao ya kijamii. Ndiyo, natumia mtandao wa kijamii kila siku. Kwa kuzungumuza na pia kwa kutuma pesa mtambo hizi ni za muhimu zaidi, hutumika kila siku na kila wakati.

Niambie kuhusu mfanyi mfanyi biashara bora zaidi mimi ninamfanyi biashara mashuhuri na pia anaipenda kazi yake mno yeye hufanya kazi yake kitaratibu na pia kwa masaa inayostahili kazi yake. Ni ya kupika vyazi vitamu. Hupenda kupika viazi vitamu na kila mara hushughulikia wateja wake vyema. Kile kile ningependa kutoka kwake ni vile anatia bidii na pia kucheka cheka kila wakati. Hayo ni kati ya mambo najua kuhusiana na mwana biashara huyo.